Kipindi cha televisheni ninachopenda zaidi ni kipindi kinachoitwa One Piece One Piece ni aina ya anime kwani ni kipindi cha kuchorwa ambacho kimetolewa kwa aina ya kitabu kinachoitwa manga and then kikachorwa kikakua kipindi One Piece ni kipindi ya ambacho kilianza mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa 1999 na hadi wa leo kinaendelea kiko na vipindi elfu moja mia moja na hamsini na tano Hii ni kipindi ya ambacho kinaendelea tu kukua mzuri kinachoendelea na ni kipindi ya ambacho nimekipenda sana Kwa kuwa vipindi mingi vinavyoendelea vinaendelea kuwa viovu na vinaendelea kuharibu kile ya ambacho kilikuvutia kwa hiyo kipindi Lakini One Piece ni watu wabao wameweza kushikilia walipoanzia na ni watu ambao bado wanaendelea na ni kipindi ya ambacho ningetaka kuhudhuria ama kutazama mpaka uzeeni ni kipindi ambacho kutoka muda kwa muda huwa ninarudia Ndiyo nifurahie tena na sijawai boeka nayo tunaona na watoto wangu, tunaona na marafiki wangu na pia huwa ninaona nikiwa peke yangu Nikipindi ambacho kinaelezea ama kinaguzisha hadithi ya kijana moja anayeitwa Luffy ambaye angetaka kukua mfalme wa pirates, yaani king of the pirates na katika hii kipindi, anapambana na vitu mingi sana kama pirates wengine na pia anapambana na wanajeshi wa maji kutoka kwa dunia, kutoka kwa serikali ya dunia moja. Kwani kwa hii kipindi kuna one old government, ambayo ndio hua ina, ndio hua inakuanga serikali ya hiyo nchi ama ya hiyo dunia. Katika hii kipindi, huyo kijana anakuanga amejiaminia sana, na ni kijana ambaye hua haogopi, na pia ni kijana ambaye siye muovu na anapenda ukweli na haki, pamoja na kusaidia watu na kutengeneza marafi. Ni kipindi ya ambacho wale watu wako huko ndani wako na nguvu zenye sio za kibinadamu Lakini ni kipindi ya ambacho kinahusia sana mambo ambayo inafanyika ama inaendelea kwa jamii yetu na wakati unapotizama hiki kipindi, unajipata wewe mwenyewe umezama kwa kile kipindi Kwa kuwa mambo mengi ambayo yanaendelea huko ama yale mambo yanafanyika kama watu kufinyiliwa na wale ambao wako na nguvu ni mambo ambayo inaendelea pia kwa jamii yetu ni kipindi ambacho ukitazama ama wewe mwenye ukiona kinakufanya utake kukua mtu mzuri zaidi ama kinakutaka uweze kutengeneza maisha yako na pia kinakutaka uweze kusaidia watu wengine. Hiki ni kipindi ambacho kinavyoendelea kinaendelea kukua kizuri na kila saa kila saa huwa wanatushtua na vitu mpya ambazo hatungetarajia ama ambazo sisi wenyewe hatuwezi fikiria. Ule mtu ameandika hiki kitabu anaitwa Oda Oda amesema kwa kuwa kipindi kimefika vipindi elfu moja ako tayari kuanza kukimaliza Hii ni jambo ambalo halifurahishi watu wengi Kwani tungetaka kiendelee kwa muda sana Kwa kuwa ni kipindi ambacho hata ukitizama mara ngapi Hakita hautawaiboeka Kipindi cha one piece ni kipindi ambacho kinashikanisha watu kutoka pande zote za dunia Kwani kipindi ambacho kimetoka nchi ya japan Lakini kimevuma sana sana Japan Kikavuma Amerika na duniani kote ni kipindi ya ambacho kinajulikana na watu wengi sana sana sana kama the longest running show Kipindi ya abacho kimeendelea kwa muda mrefu sana katika televisheni Kwani kilianzia mwaka 1999 na hadi wa leo mwaka wa 1226 bado kinaendelea hiki kipindi ningetaka kiendelee kwa muda mrefu sana na ni kipindi ya abacho ningetaka siku moja niweze kukaa chini na watoto wangu nikiwa babu tuanze kuona nawao ndiyo niweze kuona maisha yao kama vile itaimarika ama vile watabadili mienendo na zile vitu ambazo watachukua kutoka kwa huyu mwenye ni mhusika mkuu wa hiki kipindi ambaye anaitwa Luffy.

Ule wakati wa usiku huwa ninafanya kazi vizuri ni wakati wa kutoka saa tisa ya usiku mpaka saa kumi na moja ya usiku. Hii ni baada ya kulala na kuamka. Nikilala nikiamka saa tisa ya usiku ninapatanga kuwa nikona hamu ya kazi na ninapatanga ya kuwa kwa sababu kumenyamaza sina vitu mingi ambazo zinanisumbua ama vitu mingi ambazo zinafanya nilegeze mawazo ama nitoe mawazo kazini. Ninapatanga nikifanya kazi wakati huu Ninafanyanga kazi yenye ni kazi nzuri sana na ni kazi huwa sikosei ama kuhitaji kurudia Pia nikifanya kazi wakati huu Inafanyanga masaa yangu yengine yote ya mchana yafunguke Kwani niko na kazi nyingi sana ninafanya kazi mbalimbali Lakini nikianzia na moja kutoka saa tisa mpaka saa kumi na moja ninapata zile kazi ambazo zimebakia ni zile kazi ambazo ni rahisi Kwa kuwa nishafanya ile ngumu Ninaanzia na ile ngumu wakati huu Lakini ikifika wakati wa mchana sasa, ninafanya kazi masaa machache, ninapata muda wa kupumzika. So hilo masaa kwa hivyo hio masaa ambayo mimi ninapenda kufanya kazi sana usiku, ni kutoka saa tisa ya usiku, mpaka saa kumi na moja.

Ninatumia muda mwingi sana mtandaoni kwa kuwa wakati wangu wenye siko kazini ama siko shambani Ninapendanga sana sana kutazama filamu ama video ama kujishughulisha na watu katika mtandao Kwa hivyo kila wakati ambao niko na muda ambao sina kazi ninafanya ama sina mtu ambaye ninashugulikia, ninakuwanga mtandaoni, ninatumia zaidi ya masaa 6 ama masaa 8 kwa siku mtandaoni Pia ninaingianga mtandaoni kusoma, kwa hivyo haya masaa manane haikuangi tu ya kujifurahisha ama kupoteza wakati na pia si masaa ya kuburudika pekee, ilhali kuna hadi masaa ya kusoma, kwa kuwa mtandao uko na vitu mingi sana ambazo ningetaka kuzisoma na kuna vitu njia mingi sana za kutengeneza pia pesa mtandaoni, kwa hayo masaa manane kuna masaa ya kusoma, masaa ya kuburudika na pia kuna masaa ya kujaribu kutengeneza pesa, kulingana na kulingana na wakati ama kulingana na kama kuna kazi ambayo ninaweza fanya mtandaoni nilipwe.

Ile nyama ninayoipenda zaidi, ni nyama ya ngurue. Kwa kizungu ni nyama ya pork. Nyama ya ngurue ni nyama nyololo, na ni nyama ambayo inakuanga na mafuta mingi sana. Lakini pia ni nyama ambayo ukiondoa mafuta ni nyama ambayo inakuanga na latha tofauti sana na hizi nyama zingine. Na huo ninafurahia sana hiyo tofauti ya ratha. Na ni nyama ambayo ningependelea kuli kutoka kulingana na nyama ya ngome, nyama ya mbuzi, ya samaki ni nyama ambayo ni rahisi ku tayarisha na ni nyama ambayo gitayarishwa vizuri, inafurahisha watu wengi sana. Ninaamini kuwa nyama hii ndo ile nyama ambayo watu wanakula sana nduniani. Af bada ya nyama ya kuku na ni nyama ambayo iko na madini mingi sana. Na ni nyama ambayo pia iko na vitu mingi sana zinazosaidia mwili, kwa kuwa ni nyama ambayo ni nyeupe. Yaani white meat. Na kulingana na zile ugonjwa ziko za ma kimaisha ama za kimaisha, lifestyle diseases, watu wengi sana wanaambiwa sana watafte hii nyama nyeupe. Mbona waipendelee, kutokana na nyama zingine abazo tumezoea kama vile nyama ya ngombe, ama, kutoka vitu kama nyama ya mbuzi. Ni nyama ambayo ni bei yake si kali kama ya ngombe, ama bei yake si kali kama nyama ya mbuzi na ni nyama ambayo kutayarisha, ten tena kutayarisha ni rahisi sana. Inakuja na mafta yake, inajikaanga, inajipika, huu unaweka tu moto. Ukiieka tu kwa sufuria ni hivo Kwa hivo ile nyama ninayopendelea sana, ni nyama ya gurue.

Mtaratibu wangu wa asubuhi Ninapoamka kila asubuhi, jambo la kwanza ni kuomba na kushukuru Mola kwa kunipa siku ingine ni kiwa hai na kumuuliza anipe afya na pia anipe chakula ya hiyo siku Jambo huwa ninalofanya la pili, inakuanga kuchukua simu yangu kuangalia kama niko na ujumbe yeyote ama mtu ambaye amenipigia wakati nilikuwa nimelala kama kunaye ninampigia na kama kuna ujumbe ninamjibu kutoka hapo ninaingia mtandaoni, ninaangalia mambo yanayvo endelea kwa dunia na ninaangalia zile vitu wambazo nimenunua kwa mtandao ama ninaangalia investment zangu vile zinaendelea. Jambo la tatu, after kuamka asubuhi sasa ni kutoka kwa kitanda. Kwa kutoka kwa kitanda huwa ninaenda msalani. Kutoka na halafu, kisha ninanawa mikono na kuoga macho. Nikishafanya haya, ninaenda kutafuta chai ya asubuhi ama kiamshakinywa. Nikipata chai ama kiamshakinywa nikikula, ninakulanga, nikiangalia mambo mtandaoni na pia nikijihusisha na watu kwa mitandao vitu kama vile Facebook na X na Whatsapp kutoka hapo huwa ninachukua upanga wangu na kuelekea shambani kuenda kuchunia mbuzi wangu majani ama kupea kuku zangu chakula kwanza Kuna wakati kuku wanakula kwanza na kuna wakati kwanza ninaenda kuchunia mbuzi kwanza kutoka hapo huwa ninatumia masaa kadhaa ama dakika kadhaa Nikiota jua na nikifikiria kuhusu ile kazi ambayo Nitafanya hiyo siku na nikipangilia kazi yangu ya siku polepole tu nikijua hii ndo nitafanya ya kwanza Baada ya hapo kama nimemaliza kazi ya shamba Huwa ninaingia bafu ninanawa na kuelekea kwa biashara yangu ambayo iko mbali kidogo na shamba Kwa hivo ninakalia pikipiki yangu na ninaenda polepole kwa barabara na kwa utulivu nikiangalia mpaka kazini Nikifika kazini huwa ninafika kazini kitu hapo hivo saa nne kutoka hapo sasa ninafanyanga kazi ya biashara mpaka jioni huo ndio utaratibu wangu wa asubuhi.

Ndiyo huwa ninapenda kutembea na mguu. Lakini hili jambo huwa linaathiriwa sana na umbali wa ile mahali ambapo ninapotembea. Kwa kuwa sipendi kutembea sana kila siku mahali parefu, kwa mguu. Lakini kutoka muda kwa muda. Huwa ninatoka nyumbani, ninatembea mguu. Ndiyo mwili yangu ipate uzoefu wa kutembea. Na ndiyo isikuwe na mauchovu mingi sana kulingana na kushinda nimekaa chini. Ama kukosa kutembea sana. Pia kutembea huwa inaimarisha afya. Kwa hivyo, pia wakati ambapo ninatembea, ninajuwanga kuwa ninaimarisha afya yangu, kwa hayo na vitu kama vile, kuenda nikitazama ama nikiangalia nchi vile iko Nikiangalia shamba za watu, nikiangalia zile vitu ambazo tunalima Nikiangalia kama kuna mvua na kuangalia kama vile mimea inakua vizuri, hayo pia hayo pia ukiongezea athari mzuri za kiafya ambazo unapata kutoka na kutembea, zinafanya nipende kutembea, kwa muda kwa muda, lakini sio kila siku mahali parefu.

Muziki ninao usikiliza sana ama mara mingi sana ninaoupenda sana ni muziki aina ya gowoyo. Hizi ni nyimbo abazo zimeimbwa kwa lugha ya kikuyu. Hizi ni nyimbo ambazo ziliimbwa kitambo sana, mingiazo, kwani zimeimbwa wakati wa kutoka mwaka wa elfu moja mia tisa therathini kukuja mwaka wa elfu moja mia tisa tisini. Kuna zingine pia abazo ni mpya kidogo lakini mingi yazo ama kwa mingi yazo ni zile abazo ziliibwa hapo awali hizi ni nyimbo abazo zinaangazia ama zinaongelelea zinaongelelea mada mingi sana Kwani kunazo abazo zinaongelelea utamaduni wa kikuyu ama vile maisha ya mkikuyu ilikuwa kabla ya kukuja kwa mzungu, na ata zingine zinaongelelea maisha ya wakikuyu wakati mzungu alikuwa ni nyimbo abazo pia zinaongelelea wakati wa Kenya watu walipokuwa wakipigania uhuru ama ni nyimbo za maumau mingi ya hizi nyimbo zinakuanga na ujube ambao unakuanga ujube bora ama ujubwa wa kuimarisha maisha yako na ni nyimbo abazo zinapendwa sana na wale watu abao wanailewa hii lugha ni nyimbo abazo ziko na zimetoa waibaji wengi sana ambao wamevuma na kujulika kote nchini kama vile Joseph Kamaru, watu kama Lorence Disho na wengine wengi sana abao sitataja hizi nyimbo pia zimeangazia mambo ya maisha ya kila siku kama vile maisha ya doa ni nyimbo abazo zinaongelelea mapenzi na vile ambavyo hali ya mapenzi inaendelea kudhohofika kutoka wakati mzungu alikuja vile ambavyo mapenzi yamefanywa kuhusu pesa na ni nyimbo ambazo zinaongelelea vitu ambazo zinaendelea kwa jamii pia kama vile ukunwanji wa pobe ama vile kuna watu wengi sana wameanza kukua wezi ni nyimbo ambazo zimeibwa kujaribu kurudisha watu pamoja ama kuleta watu pamoja wasikizane na ni nyimbo ambazo mingiazo zinaangazia watu wawe na upendo kwa jamii ni nyibo ninazopenda sana na hizo dio zile nyibo ambazo huwa ninasikiza sana, nyimbo za gogoyo.

Yale majira ama ule wakati ya ambao ninaopenda zaidi ni majira ya mvua. Kwa kuwa mimi ninaishi katika nchi za hari, ambazo ziko katika katikati ya dunia. Huku hua hatupatani na majira mengi kama wale wanaoishi sehemu za juu za dunia. Huku majira yanakuanga majira ya mvua na majira ya jua wa pekee. Ninapenda sana majira ya mvua kwa kuwa mimi ni mkulima na majira ya mvua yananipeanga matumaini ama yanafanya nione kua kilimo changu kitaafikiana. Kwa kuwa kama ni ngome ninalima, wakati kunaponyesha, ninajua ngombe wangu watapata majani. Na pia wakati ninalima mahindi, kukinyesha ninajua kuwa nitapata chakula ama nitapata hata mahindi ya kupeleka soko na kujikimu kimaisha. Wakati wa majira ya mvua ninayapenda sana kwa kuwa ninakaanga tu kwa nyumba na kutizama television ama kusoma kitabu ama pengine unakaa kwa nyumba ukikunywa chai moto ama kitu ambacho kinapea mwili joto kwa kuwa majira ya mvua yanakuanga na baridi Wakati huu wa majira ya mvua shughuli ambazo ninajihusisha nazo kwa shamba zinakuanga ndogo sana Kwa hivo sikuangi mtu ambaye ako na machovu Sikuangi mchovu na pia hua ni wakati ya ambako nishafanya ile kazi mingi sana Kwa shamba kwa hivo niko na wakati mwingi sana wakutulia na hilo ni jambo moja ambalo inafanya nipendelee wakati huu kulingana na wakati wa mvua ambako kazi shambani ni mingi sana na ninajipatanga nikiwa mchovu sana kila siku baada ya kazi Ninapenda sana wakati wa, ama ninapenda sana majira ya mvua kushinda majira ya jua na hayo ndiyo yale majira ambayo mimi ninapenda Majira ya mvua.

Ule mwalimu ninaye mkumbuka zaidi kutoka shuleni ni mwalimu ambaye alikuwa anaitwa Mr. Yuhudhia. Mr. Yuhudhia alikuwa mwalimu wangu kutoka kidato cha kwanza shule ya upili mpaka kidato cha nne shule ya upili. Ni mwalimu ambaye alikuwa sana ananipea matumaini ya maisha na kuniambia nitie bidii masomoni. Nani mwalimu ambaye alinipa ama ni mwenye ushawishi mkubwa sana zaidi kwa maisha yangu ya shule. Mr. Yuhudhia bali nakuwa mwalimu wa darasa letu, alikuwa mwalimu wa kilimo, ambacho ni somo ambalo nilikuwa napenda sana katika shule, kwani nilikuwa nataka kukuwa mkulima nikitoka shule. Ni mwalimu ambaye hadi wa leo huwa tunapatana na yeye na tunaongea na tunakaa chini, tunaongea kuhusu maisha na tukikumbuka ama tukipiga kumbu kumbu ya zile siku ambazo nilikuwa shuleni. Ni mwalimu ninaye mpenda zaidi hadi wa leo na ni mwalimu ambaye nimempa heshima sana kwa maisha. Mr. Yuhudhia ali ninakumbuka sana alikuwa ananipea sana mashawishi ama alikuwa anapenda sana kuniongelesha saa zile anaona ya kuwa kuna jambo ambalo linanikera ama saa zile anaona kuwa masomo yangu yameanza kuenda chini. Aliniambia nijiondoe ama nijihadhari na tabia ambazo zinge nipotosha kama vile ulevi na unywaji wapombe na pia uvutaji wabangi Pia aliniambia kwa kuwa niko shuleni, huu sio wakati wa kujihusisha na mapenzi ilhali ni wakati wa kusoma Kwa kuwa nikimaliza shule, mapenzi nitatafuta baadae ama huo ndio ule wakati unaofaa mapenzi akaniambia kila kitu kinakuanga na masaa yake na huu ni wakati wa kusoma Kwa hivyo ule mwalimu ambaye ni na mkumbuka kutoka shuleni ni mwalimu anayeitwa Mr. Yuhudhia Mwalimu mwenye ushawishi mkubwa zaidi kwa maisha yangu kwa walimu wote ni wale ambao wamenifunza.

Ninapenda kuwasiliana na watu kwa njia ya kupigania simu Hii ni njia ambayo ninapendelea kulingana na njia zingine ambazo ziko za mawasiliano Kwa kuwa ni njia ambayo ni rahisi na ni njia ambayo inakuanga haya haraka na ya kutimiza ujumbe kwa haraka Hii ni njia ambayo ninaipendelea kulingana na njia zingine kama vile kutuma baruapepe ama vile kuwasiliana na simu kwa kutuma ujumbe Wakati unapopigia mtu simu kama ulikua na jambo ama ulikua na tatizo, ile swali ambayo unamuuliza anaweza kujibu kwa haraka ama kwa darura na kwa hivyo unapata usaidizi haraka. Ni njia ambayo imefanya maisha ikue rahisi kwa kuwa imefanya mawasiliano hadi ya watu na wale ambao wanahudhuria ama watu na wateja wao ikuwe rahisi. Ni moja ya zile njia ambazo ni mpya sana za mawasiliano kulingana na zingine za kitambo kama vile kutuma ujumbe ama kutuma barua kupitia posta Hii njia ni rahisi kulingana na mimi ama ni njia ambayo ninaipendelea kulingana na hizi zingine zote Kwa kuwa ukitaka kuongea na mtu uso kwa uso ni lazima umtafte mahali aliko na ni lazima utumie fedha either uchukue pikipiki ama uende na gari ama utembee mguu uchukue wakati wako Lakini kwa hii njia ya kupigania simu Unaeza pigia mtu yeyote, masaa yeyote Iwe usiku ama iwe mchana na unaeza ongea na mtu aliye katika upande wowote wa dunia bila kujalisha urefu ama Pia wakati unapoongea na mtu Hakuna mambo ambayo yanapotea ama yana sio Sio ile njia ninayopendelea ni ya kupigania simu kama mawasiliano.

Ule mji ambao ningependa kutembelea sana duniani ni mji ambao unaitwa Tokyo. Huu ndio mji mkuu wa nchi ya Japan ambayo iko katika bara la Asia. Tokyo ni mji ambalo huwa unanifurahisha sana ama ni mji ambalo huwa unanishangaza sana. Ni mji ambao ninapenda sana vile watu vile wanaishi wakiwa na ujamii na upendo na ni mji ambao unakuanga umeendelea sana kiteknolojia katika duniani. Katika huu mji wa Asia, huu ndio unakuanga ule mji ambao uko na watu wengi sana kwa dunia Hata kushinda mji wa New York wa Amerika Tokyo ndio ile mji ambayo imeendelea sana kiteknolojia katika duniani na utapata nyumba mingi sana katika huu mji ni wapande za inje ni televisheni ama ni vio zinazo tumiwa na watu ama zinatumiwa na wauzaji kuangazia bidhaa zao huu mji ni mji ambao nimeupendelea tangu nikue mdogo kwa kuwa nina penda nchi ya Japan na ni mji ambao unakuanga na utamaduni sana sana wa Japan ni mji ambao umeangazia ama unaenezea sana sana zao kama vile anime na zingine zinaitwa namanga. Ni mji ambao kuna kuanga na chakula mingi sana duniani kutoka chakula cha Japan mpaka chakula za kutoka nchi zote za duniani. Lakini ni mji ambao unaangazia sana sana chakula za kitamaduni za Japan na pia chakula za kutoka bahari na mingi hizo huwezi zipata mahali kwingine duniani. Unazipata tu huko Asia. Ukifika Tokyo, utaona kuwa ni mji ambao ni msafi sana na haunanga kwani hakuna watu wanatupa takataka ovyo kulingana kama vile kwa hizi miji zingine ambazo ziko huku kwetu na pia zingine ziko katika duniani ni mji ambao hadi ile maji ya mtaro ambayo iko katika hilo mji huo wanaekanga samaki kwa kuwa ni maji masafi kwa kuwa hakuna wale watu ambao huwa wanatupa takataka ovyo ovyo watu wa mji wa Tokyo ni watu wanao pendana sana na ni watu wanao kuanga na adabu sana ya maisha na huo ndio ule mji ambao ningetaka kutembelea sana duniani.

Yale mambo ninayo fanya kutoka weekend tu weekend yanatofautiana kulingana na weekend kulingana na weekend ambayo ninatumia na familia yangu na weekend ambayo ninatumia na marafiki na weekend za siku kuu na pia zile weekend ambazo ni nakaa peke yangu yale mambo ambayo ninapenda kufanya sana sana kwa kila weekend ni kushirikiana na ndugu na marafiki na kuandamana na wao moja kwa moja kwa zafari za barabara za kuenda kutembea kuona nchi ama tunafanya sherehe nyumbani, tunachinja kambuzi, tunakaa chini, tunakula tu pole pole haya ni mambo ambayo ninapendelea sana kulingana na yale mengine mengi ambayo ni nafanyanga kwa weekend kama vile kutizama mpira ama vile kuenda kutizama runinga Kwa kuwa haya yanajihusisha na watu na kwa kuwa watu ni watu ambao wanapenda kushirikiana na wengine na ni watu ambao wanapenda kuhisi ujamii kwa maisha yao.

Ndiyo ninapenda mvua. Ninapenda mvua kwa sababu katha. Moja yazo ikiwa ile hali tulivu ambayo ninapatanga kukiwa na mvua ama ile hali ya maelewano. Yenye huwa ninahisi kwa mwili wakati ninapo lala ama wakati ninapo tulia kukiwa na mvua nje na ninasikia mvua kwa mabati. Jambo la pili linalofanya ni pende mvua ni kwa kuwa chakula kitakua mvua ndiyo ile maji ambayo tunatumianga Inatumiwa sana kwa duniani kwa kilimo na chakula ndiyo ile kitu ambayo mtu anahitaji kwa maisha kila siku kwa siku bila hingamizi lolote ama bila kuruka Ninapenda mvua kwa kuwa kukinyesha Hakunanga kazi mingi Wakati ambako kunanyesha mtu anakaanga kwa nyumba Anatulia, anatazama televisheni na kushika kinywaji moto Ndio aweze kuhisi joto yeye pia Kwa hizo sababu huwa ninapenda mvua sana sana.

Ni ile kumbukumbu la kutisha ambalo niko nalo kwa maisha yangu ni wakati nikiwa mdogo katika kidato cha nane shule ya umoja tulikuwa tumeofaniwa na wahalifu ama nawezi usiku. Hili ni jambo ambalo lilifanya nikakua muovu, nikakuwa na uwoga mingi ya giza. Kwani kwa kuwa nilikuwa mdogo sana na kuwa walikuwa wametupata nyumbani mimi na kakayangu peke. Nakumbuka mimi na kaka yangu tulikuwa tu tumekaa kwa meza tukitizama televisheni wakati wazazi walikuwa huko jikoni mama yangu na nyanya yangu walikuwa jikoni wakipika. Wezi walikuja wakaingilia mlango ya nyuma na kutuamri mimi na kaka yangu tunyamaze pamoja na kutuelekeza katika chumba cha kulala cha mamangu. Nakumbuka hilo siku mamangu alikuwa amepewa pesa ya chama kwani alikuwa na chama na hiyo ndiyo ile pesa ambayo walikuwa wanalenga ama ndiyo ile pesa ambayo walikuwa wamekuja kuiba. Walipo ingia kwa nyumba wakatuamri tuingie kwa chumba cha kulala cha mamangu Mimi nilichukua upanga na kuwekelea hapo kwa kitanda na kujaribu kwa kuwa nilikuwa nataka kuenda kujaribu kuenda kujaribu kuwakata Lakini kakangu alikataa kufungua mlango na akaniambia nikae hapo tusubiri Wakati mamangu walipo ingia kuja kutuitia chakula kilipo iva Hapo ndiyo alimushika wakamuambia aingie huko kwa chumba chake na awatolee pesa alipo ingia kwa chumba chake akaona kwa kitanda kuna upanga aliuchukuwa huo upanga na kujaribu kukata mmoja wa hao wezi Wakati alipo ona amejaribu kuwakata na mimi nikachukuwa chuma pamoja na kakangu Tukaanza kuwapiga Wakatoroka kwa kuwa walikuwa wameona mambo yao hayaendi vile walikuwa wakitegemea Hakuna pesa abacho walitoka nacho huko Lakini hilo ni jambo ambalo lilinitia uwovu sana katika maisha yangu mdogo ya na ikafanya nichukie wezi sana sana hadi wa leo.

Ile kazi ya ambayo ninaithamini sana ni kazi ya ukulima. Hii ni kazi ambayo hakuna mtu ambaye angekuwa uhai kwa dunia kama hakuna mtu yeyote angekua akiifanya Kwani hii ndio ile kazi ambayo inatulisha kama jamii. Kwa hii dunia unahitaji mambo mawili tu ndio ukue uhai. Unahitaji chakula na unahitaji ukue na afya njema ya mwili. Ili ukue na afya njema ya mwili lazima ukue unakula vizuri. Kwani kuna maugonjwa ambayo yanatokana na kukosa kwa madini kwa chakula na mengini yanatokea kulingana na kukosa chakula ama kwa kukula chakula kingi Hii ni kazi ambayo bila hakuna mtu yoyote kwa hii dunia angewahi kula na kwani chakula ni kile kitu ambacho tunapata kwa kila siku ama tunakila mtu kutoka kila pahali kwa dunia anapatata nacho kila siku Kila siku kama sio vitu kama vile gari kuna sikuwa ambazo unaweza pata hujatoka nyumbani na kuna siku ambazo unaweza pata hujahitaji askari, kuna siku ambazo unaweza pata hujahitaji wakili lakini kila siku unahitaji mkulima. Hii ni kazi ambayo kwa muda huu inadharauliwa na watu wengi kwakuwa hawajui ilivyo ngumu. Kulima kwa kuwa wanaamini pesa inaweza nunua chochote lakini ndiyo pesa ifike kununua kitu. Lazima kukue na ule mtu ambaye amelima hicho chakula na lazima kukue na ule mtu ambaye akona huo ujuzi wakufanya hiyo kazi.

Manzaro kutoka dirishani mwangu ni kitu ambacho ni jambo cha kushuhudiwa Kwani ni moja ya zile manzaro ambazo zinaonekananga kwa sinema ama inafanana sana na zile ambazo watu wanapenda sana ni manzaro ambayo imezingirwa na kijani kibichi kwani mimi ninaishi mashambani na nimezingirwa na mimea pamoja na milima na kuna bonde na huko chini kabisa kuna mto Pia kabla ufike huko chini kuna uzio ambao nimeupanda matunda ambayo ni matunda ya passion ambayo huwa ninakula kutoka mara kwa mara Lakini huwezi fikia kutoka dirishani Lakini bado yanaonekana kutoka hapo Kuna ufa ambao umeteremka mpaka uko chini ambako umepatana na bonde na katikati ya hizo mbili Kuna mto ambao si mpana sana Lakini mto ambao unapendeza sana na ni mto ambao ukona maji ambayo ni masafi sana Kwani bado hayajachafuliwa Kwa kuwa kutoka maji mahali imetoka kwa kichaka Hakui bado haijapitia karibu na towni yoyote Kwa kuwa hiyo ikiifanya maji ikue safi zaidi ni manzaro ambayo nikitazama huwa ninasikia nikiwa mtulifu na ni mahali ya ambapo ninakaanga sana saa zile niko na fikira ama niko na mambo ambayo yananisumbua na nikitoka hapo natokanga kama nimepata suluhisho ama kama nimetulia ni moja ya zile manzaro ambazo zilikuwa zinachorwa na wale wachoraji wa kitambo wa bara la Europa ama wa Ancient Greece wenye walikuwa wanachora manzaro za kijani kukiwa na miti ya matunda pamoja na mifugo ambao unaona wakikula huko chini wale mifugo unaeza ona kutoka kwa dirisha langu ni mifugo kama vile ngombe na mbuzi wakikula huko nyasi pia kutoka wakati mwingine utapata kuna ndege wengine ambao moja yazo ni mdege aina ya bata ambazo huwa zinakaa kwa hiyo mto ambayo iko huko chini Kuna wakati huwa zinapanda huku juu zinakuja kukula wale wadudu wametokea Manzaro hayo huwa yananipendeza sana na ni jambo moja ambalo lilifanya nikaweza kukaa hapo ama nikaamua kutulia hapo na kujenga hapo.

Usiku huwa sikai sana, kwa ni mii ni mmoja wale watu ambao wanaamini kulala mapema. Lakini wakati mwingine unaezapoteza muda ama ukue na mambo mengine ambayo unafanya ya kuzawazishe kulala kama umechelewa. Lakini nikikaa huwa sikai sana, ninakaa mpaka saa tano ama mpaka saa nne saa zile nimechelewa. Wakati huu mwingine wakati ninalala kulingana na hile masa nimepanga huwa ninalala kutoka saa tatu na nusu mpaka saa nne bila kuchelewa zaidi ya hapo. Kwa kuwa mimi ni naamini kuwa ukilala mapema, utaamuka mapema na utaamuka ukiwa mtu awabaye ameishiwa na mashovu, ama mtu wabaye hajachoka, na ukiamuka kama hujachoka utaweza kufanya kazi mingi sana, kulingana na hili ambayo ungefanya kama ungelala kama umechelewa na kuamuka kama umechelewa. Pia ukilala kama umechelewa uamuke mapema, utapata ukuna usingizi mwingi kwa kazi ama utapata pengine ata hunafuraha kwa kazi kwa kuwa umekasilika Kwa kuwa bado umechoka ama umechoka ile ulikuwa umechoka jana bado haikuwa imeisha kwa mwili Kwa hivyo, mimi huwa sikai sana usiku Hwa ni nakaha mpaka saa 3 na nusu, mpaka saa 4.

Ndiyo, ninaweza kuishi bila teknolojia. Igawa itakua ngumu, lakini bado unaweza kaa bila teknolojia. Lakini tukiangalia teknolojia inabidi tuangalie ni teknolojia mpaka wapi. Kama ni teknolojia mambo ya simu na umeme, hiyo unaweza ishi bila. Kwa kuwa mimi ni mtu anaye ishi mashabani na huwa ni natumia wakati wangu mwingi sana kwa shaba. Kulingana na mahali abako ninafanya kazi na huko sihitajingi kitu kama umeme, ama vitu kama mtadao ama radio kwa hivo ninaweza ishi sana sana bila kuhitaji hizo na ata nikienda nyumbani ninaweza enda kama nimelala ama ninaweza enda nisome. Kitabu abacho nicha kitambo bila kutumia teknolojia kwa hivo ata kuishi siku moja ata wiki moja ni jabo ambalo mimi ninaweza timiza. Kulingana na sababu abazo niko nazo zinanisabazisha kukaa bila hiyo teknolojia kwa ule muda abao nimeamriwa. Ama ule munda abao ninatakiwa nikae bila.

Ndio, ninawafahamu majirani wangu Mimi ni mtu ambae anaishi mashambani na mashambani sisi ni watu ambao tunaamini ya kuwa kujua watu ama kukuwa na utu hiyo diyo utajiri ambao unafaa kwa maisha Kwa hivyo ninajuwa majirani wangu Ninajuwa saa zile wakona shida na wanajua saa zile nikona shida ndio huo tunaweza kusaidiana Kuna wakati nilikuwa nina hishi town na sikuwa ninajuwa majirani wangu Lakini kwa muda huu kwa sababu ninaishi mashambani ninajua majirani wangu karibu wote na wale ambao siwajui, ninajaribu mahali ambapo tunaweza patana, nitawajua. Kama muda unavyo enea, ama kuna wengine wanafanya kazi mbali na hatujawai patana, lakini tutapatana tunalutajua natu. Kujua majirani wako, ni kitu mzuri sana na huo inasaidia sana wakati wa hatari, kama vile wakati kuna mwizi, ama wakati ya ambapo kuko na hatari kwa kijiji, mnaweza itana na mnaweza saidiana. Pia wakati kuna shida mnaweza itana na kusaidiana. Na pia wakati wa sherehe, munaweza taftada na kukula pengine skukuu pamoja ama kusherehe kia pamoja na majirani wako.